Kwa sasa, ninaangazia zaidi kujifunza na kujikuza. Iwe ni kupitia masomo, rasmi, au kujifunza kwa vitendo. Napenda kujifunza mambo yanayo husiana na mawasiliano, teknolojia na ujuzi wa vitendo unaoweza kutumika moja kwa moja katika kazi au maisha ya kila siku. Kazi na dhamini, kazi inayo husisha kushirikiana na watu, kutatua matatizo na kupanga mambo. Napenda mazingira ambayo yananiwezesha kuuliza maswali, kutoa mawazo na kujifunza kila siku. Kwa ujumla, lengo langu nikuendelea kujifunza kukua hatua kwa hatua na kufanya kile ninachofanya kwa bidii na uaminifu.